Kitabu ninachopenda kizuri sana ni kitabu cha chozi lahiri kitabu hiki ni kitabu kinachoelezea vitu ama visanga vinavyoendelea katika jamii kutokana na siasa. Hi ni kama maafa yanayofanyika wakati siasa inaendelea katika nchi napenda sana kitabu hiki kwa sababu kinautumwau ukweli unaoendelea kwa jamii mbali mbali.